Kwa kawaida, mimi sipendi kuenda hospitali mara kwa mara kwa sababu nashukuru kuwa na afya njema. Kwa wastani naweza kusema naenda mara moja au mbili tu kwa mwaka. Na mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kawaida au wa afya au check-up ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Hata hivyo, kama nikihisi maumivu yoyote au dalili za ugonjwa kama mafua makali, mimi hupendelea kuonana na daktari mapema badala kungoja yawe makubwa. Naamini kuwa kinga ni bora kuliko tiba. Na hivyo ni muhimu kuzingatia afya kila wakati.

Binafsi, mimi ni mpenzi mkubwa wa sana wa michezo. Na kwa kweli napenda kufanya yote mawiri, kucheza na kutazama. Napenda sana kutazama mpira wa miguu, asaa wakati timu nayoshabikia inapocheza wikendi. Inanipa msisimuko kubwa sana. Lakini pia naamini kuwa kucheza michezo ni muimu sana kwa afya ya mwili. Mimi hupenda kucheza mpira na marafiki zangu mara moja kwa wiki. Ili kufanya mazoezi na kupata hewa safi. Kwa ufupi, kutazama michezo, kunaniburudisha, lakini kucheza kunanifanya nijihisi mwenye nguvu na afya bora.

Ndiyo, mimi hutumia sana mfumo wa usalama wa video, hasaa kwenye simu yangu ya mkononi na wakati mwingine kwenye kompyuta yangu. Naona kuwa huu ni muhimu rahisi na hawa haraka hasaa kuliko kutumia neno la siri au paswadi kila wakati napotaka kufungua kifaa changu. Pia ninahisi kuwa alama za video, vidole ni salama zaidi kwa sababu ni vigumu kwa mtu mwingine kuziiga. Inanipa amani ya moyo, nikijua kuwa taarifa zangu za siri, zinalindwa vizuri kwa kweli, teknolojia hii inaimarisha sana maisha yangu ya kila siku kwa kuokoa muda na kuimarisha ulinzi.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na mdalazini. Mimi hupenda kunywa kinywaji hiki kila asubuhi ninapoamka kwa sababu harufu yake inanifanya niamke vizuri na kunipa nguvu ya kuanza siku yangu. Nakumbuka nilianza kupenda chai hii tangu nikiwa mdogo pale bibi yangu alipokuwa akitayarisha kila tulipokuwa tukimtembelea kijijini.

Kusema kweli, mimi napendelea kusoma kuliko kuandika. Napenda kusoma vitabu vya hadithi na makala mbalimbali mtandaoni kwa sababu inanisaidia kupata maarifa mapya na kuelewa mambo mengi yanayotokea duniani. Kusoma kunanipa utulivu sana hasa wakati wa jioni baada ya kazi. Ingawa kuandika pia ni muhimu kwa ajili ya kuweka kumbukumbu na kueleza mawazo yangu. Naona kuwa kusoma kunanifanya akili zaidi, kunanifungua akili zaidi. Mara nyingi nikisoma kitabu kizuri najihisi kama niko kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Kwa hiyo, kati ya hivi viwili kusoma ndiyo chaguo langu namba moja.

Kusema kweli, mimi napendelea juisi ya maembe kuliko juisi nyingine yeyote. Naona kuwa juisi ya embe ina ladha nzuri sana ni tamu na inanifanya nijihisi mwenye nguvu kila ninapoinywa. Hasa wakati wa mchana kukiwa na joto kali. Pia mara nyingine mimi hupenda kuchanganya embe na tunda la pasheni ili kuongeza ladha fulani ya chaju. Mimi hupendelea kutengeneza juisi yangu mwenyewe nyumbani kwa kutumia matunda freshi badala ya kununua madukani. Kwa sababu najua haina sukari nyingi na ni bora zaidi kwa afya.

Ndiyo, mimi hupenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni raisi na inaonekana mda mwingi. Badara ya kuenda sokoni au madukani na kukatana na msongamano wa watu, naeza kuagiza nguo vyombo hau hata vifaa vya kielektroniki nikiwa nimekaa nyumbani kwangu tu. Pia mtandaoni kuna fursa ya kulinganisha bei za bidhaa mbalimbali kwa araka ili kupata ofa bora zaidi.

Wakati kuna jua kali, mimi hujitahidi ili nisipate madhara kwenye ngozi yangu au kuungua kichwa. Kwanza kabisa mimi upendelea kuvaa kofia pana na miwani ya jua ili ninapotoka nje ili kulinda macho na uso wangu. Pia mimi hunywa maji mengi sana siku nzima ili mwili wangu ubaki na unyenyevu wakutosha. Ikiwezekana mimi hujaribu kukaa kivulini au ndani ya nyumba wakati wa mchana. Kwanzia sa sita hadi saa tisa kwa sababu kipindi hicho ndicho jua huwa kali zaidi na yenye nguvu. Hatua hizi unisaidia sana kuchizi vizurii na hata katika hali ya hewa ya joto.

Wakati mfanyikazi mpya anapojiunga na timu yetu, mimi hupenda kumkaribisha kwa tabasamu na kumtambuisha kwa washirika wengine wa timu ili ajihisi yuko nyumbani. Huwa ninaanza kwa kumpa maelezo mafupi kuhusu utamaduni na wa kampuni yetu na jinsi tunavyofanya kazi kwa pamoja. Pia mimi huchukua muda kuonyesha eneo muhimu ya ofisi na kumkaribisha kuwa milangu yangu iko wazi kila wakati kama atakuwa na swali au akihitaji msaada wowote. Naamini kuwa mapokezi mazuri yatamsaidia mtu mpya kupunguza wasiwasi na kuanza kazi yake kwa ujasiri na furaha kubwa.

Kinywaji cha baridi nachopenda zaidi ni maji ya nazi yaliopazo vizuri. Napenda kinywaji hiki kwa sababu ni cha asiri kabisa na kinabrudisha sana. Hasa wakati wa mchana kukiwa na joto kali, kila mara napokunywa maji ya nazi najihisi mwenye nguvu na pata nguvu mpya na unyenyevu na uhitaji. Mbali na maji ya nazi mimi pia ufurahia kunywa juisi ya mchanganyiko wa matunda kama nanasi na machungwa. Napendelea vinywaji hivi vikiwa na barafu kidogo hili kuleta ule. Ubalidi unautoka kiu unaotoa kiu haraka kwa haraka. Kwangu mimi vinywaji baridi vya asili ni bora zaidi kuliko vinywaji vya baridi vyenye sukari nyingi.

Wakati wa baridi, mimi hujitahidi sana kueka mwili wangu katika hali ya uvuguvugu, ili nisipate mafua au baridi. Kwanza kabisa mimi hupenda kuvaa nguo nzito kama sweta koti na wakati mwingine soksi, nene nikiwa ndani ya nyumba. Pia mimi hupenda kunywa vinywaji vya moto, mara kwa mara hasa chai ya rangi, yenye tangawizi au maziwa ya moto. Hii inisaidia sana kujisikia vizuri kutoka ndani. Mara nyingi jioni mimi hufunga madirisha mapema na kujifunika blanketi zito nikiwa napumzika. Kwa kweli wakati wa baridi ni wakati mzuri wa kukaa karibu na familia na kufurahia vyakula vya moto kwa pamoja.

Kitu ambacho mimi upenda zaidi kununua zai ni vitabu vya maalifa na teknolojia. Napenda sana kutumia pesa zangu kwa ajili ya vitu vitakavyo nisaidia kukua fikla na kujifunza uchuzi mpya ambao naeza kutumia katika maisha yangu ya kila siku. Kila ninapopata nafasi ya kuenda dukani au kuperuse mtandaoni, macho yangu uwa yanatafuta machapisho mapya ya waandishi ninaopenda. Pia mimi ni mpenzi mkubwa wa vifaa vidogo vya kielektroniki vinavyorahisisha kazi za nyumbani. Kunua vitu hivi kunanipa furaa kwa sababu najua vinaongeza thamani kwenye maisha yangu na kunifanya niwe na ufanisi zaidi. Naamini kuwa kununua vitu kwa malengo ni bora kuliko kununua vitu kwa ajili ya sifa tu.

Kusema kweli mimi napenda sana kupaka rangi kuliko kuchora ingawa kuchora kunahitaji tulivu na umakini mkubwa mistahi. Kupaka rangi kunanipa uhuru wa kucheza na rangi mbali mbali ili kueleza hisia zangu. Mimi huona kuwa kupaka rangi ni njia nzuri sana kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi ndefu ya kutwa nzima. Kila mara ninaposhika brush au kuanza kupaka rangi kwenye darubai najihisi niko kwenye ulimwengu mwingine wenye amani. Napenda kutumia rangi zinazongaa kama njano na kijani kwa sababu zinafanya nijihisi kwenye furaha na mchangamfu. Sana kwangu ni sehemu muhimu na maisha naifanya kila kitu kionekane chenye uzuri wa kipekee.

Kusema kweli, kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kuosha vyombo. Naona kuwa ni kazi inayochukua muda mwingi na inanichosha. Hasa baada kupika mlo mkubwa kwa ajili ya familia au marafiki. Kila nikitazama rundo la vyombo vichafu kwenye sinki najihisi kukata tamaa kidogo kwa sababu najua nitatumia muda mwingi kusugua au kususha. Licha ya kuchukia najua ni lazima nifanye ili kuweka jikoni yangu katika hali ya usafi na usalama. Mara nyingi mimi hupenda kusikiliza muziki na brodikasti wakati nikiwa naosha vyombo ili kufanya muda upite haraka na kupunguza ule uchovu wa kazi hiyo. Kwa kweli kama ningekuwa na uwezo ningependa kuwa na mashini ya kuosha vyombo ili nisifanye kazi hii tena.

Kusema kweri, mchezo wa marekani inaanza kupata mashabiki wengi huku kwetu. Na mimi ni mmoja wa watu na wanaopenda kutazama kirugbi wa kimarekani. Timu inayopenda zaidi ni ire yenye mchezaji mahiri anaitwa Patrick Mahomes. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kurusha mpira na kuongeza timu yake uwanjani. Uwa ninafraia sana kutazama meji sa finali maarufu kwa Super Bowl kwa sababu mazingira yake uwa na msisimuko mkubwa na brudani tele. Kira mara timu yangu inapocheza na kufanya vizuri najiizi mwenye furaa na mchangamufu sana. Ingawa sheria zake ni tofauti na mpira wa miguu. Tulizoea kirugbi wa kimarekani ni mchezo wa kipeke unaoitaji nguvu na aki.

Kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo la muhimu sana kwangu ili kudumisha afya ya akili na furaha. Kwanza kabisa mimi hupenda kupanga ratiba yangu vizuri kuhakikisha kuwa nikimaliza muda wa kazi ofisini nazima simu yangu ya kazi na kuelekeza mawazo yangu yote kwa familia yangu na marafiki. Pia mimi hutenga muda maalum kwa ajili ya mapumziko na kufanya mambo nayopenda kama kusoma vitabu au kufanya mazoezi. Naamini kuwa kufanya kazi kwa bidii ni muhimu lakini kupumzika na kupata muda wa faragha kunasaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na ufanisi zaidi. Kwa njia hii naweza kufurahia maisha yangu yote mawili bira kupata msongo wa mawazo.

Ili kueka afya yangu vyema mimi uzingatia sana mambo makuu matatu. Chakula bora mazoezi na kupata mda wa kutosha wa mapumziko kira siku mimi ujaribu kula mboga mboga na matunda kwa wingi na pia nakunywa maji mingi iri kueka mwiri wangu ukiwa na nguvu na unyevu wa kutosha. Pia mimi utenga angarau nusu saa kila asubui kwa ajiri ya kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kukimbia kidogo. Naamini kuwa mazoezi ya nasaidia sana kuimarisha kinga ya mwiri na kupunguza msongo wa mawazo. Hatimaye mimi uakikisha napata uzingizi wakutosha na wa angarau saa saba kila usiku iri mwiri wangu uweze kujijenga upya na kuwa tayari kwa kazi za siku inayofuata.

Ndiyo, mimi napenda sana kuoga kwa maji ya moto. Asa wakati wa asubui na jioni baada kumaliza kazi zangu. Naona kuwa maji ya moto yanasaidia sana kulegeza misuli ya mwili na kunifanya njihizi mtulivu na mwenye amani. Ni njia nzuri sana ya kupunguza uchovu na msongo wa mawazo baada ya siku ndevu ya kuangaika. Hata hivyo, wakati wa mchana kukiwa na joto kari, mimi upendelea kutumia maji ya balidi kidogo ili kuchangamsha mwili. Lakini kwa ujumra, hakuna kitu kinachoweza kushinda isia ya kuoga maji ya moto wakati wa hali ya hewa ya balidi au mvua. Inanifanya nijisikie kama nimepata nguvu mpya na niko tayari kupumuzika vizuri.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa mchezo ya video. Tangu ni kiwa mdogo. Napenda sana kucheza mchezo inayehusu matukio na mikakati kwa sababu inanifanya nifikirie sana na kutumia akili yangu kutatua matatizo mbali mbali. Mara nyingi mimi ucheza mchezo hii wakati wa weekendi ili kupumuzika na kusahau uchovu wa kazi za wiki nzima. Pia mchezo ya video inasaidia kuungana na marafiki zangu mtandaoni. Tunaweza kuwa pamoja na kushindana kwa njia ya kufurahisha jambo ambalo linaimarisha urafiki wetu licha ya kuwa mbali kijografia.

Iri kujenga mausiano mema na wenzangu, mimi uanza kwa kuwa mchangamufu na mwenye shima kwa kila mtu ofisini. Naamini kuwa salamu ya asubui na tapazamu ya dati ni mawazo mazuli ya kutengeneza mazingira yafikie ya kazi. Mimi ujaribu kutenga mda wa kuzungumza na wenzangu wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana ili kuwafaamu zaidi nje ya majukumu yetu ya kikazi. Pia mimi ni mtu anaependa kutoa msaada na kushirikiana pale mwenzangu anapokuwa na changamoto kwenye kazi yake. Kusikiriza kwa makini mawazo ya wengine na kutoa pongezi kwa mafanikio yao ni njia nyingine inayotumia kuimarisha uaminifu na umoja. Kwa kufanya hivyo, tunatengeneza timu imara inaofanya kazi kwa furaa na ufanisi mkubwa.

Mimi ufuraia sana kutumia mda wangu wa ziada na familia yangu kwa sababu wao ndiyo watu wa umuimu zaidi maishani mwangu. Mara nyingi tunapokuwa pamoja mwishoni mwa wiki. Mimi upenda sana tupike mlo mkubwa wa pamoja na kisha tukae sebureni kufuraia haditi mbalimbali na kicheko. Hii ni njia nzuri ya kuimarisha upendo na umoja wetu kama familia. Pia tunapopata nafasi mimi upenda tutoke nje kuenda matembezi kwenye bustani au kutembelea sehemu mpya za kuvutia. Kati mwingine tunacheza michezo ya bodi au kutazama firamu za kusisumua tukiwa nyumbani. Kwangu mimi nyakati hizi ndizo na zanopa furaa ya kweli na amani ya moyo.

Hiri kulinda mazingira yetu, mimi huchukua hatua mbalimbali za kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa kila ninapoenda sokoni au dukani, mimi ubeba mfuko wangu wa kitambaa ambao ninaeza kutumia mara nyingi badara ya kuchukua mfuko ya plastiki inayotupa.

Kusema kweli, mimi napendelea zaidi kutumia GPS ninaposafiri, asa ninapokwenda sehemu ngeni ambazo sijawai kufika hapo awali. GPS inanipa uraisi wa kupata maelekezo ya moja kwa moja kwa sauti, jambo ambaro linanisaidia kubaki nikiwa makini barabarani bila kuhitaji kusimama kila maali kuangalia mwelekeo. Pia inanisaidia sana kuepuka maeneo yenye msongamano mkubwa wa magali kwa kunionyesha njia mbadara.

Muziki ninaopenda kusikiliza ni wa bongo flavor na reggae. Msanii ninaopenda sana ni diamond platinum kwa sababu ya juhudi zake na ubunifu katika kila wimbo anaotoa. Napenda muziki wa bongo kwa sababu maneno yake yanaguza maisha yetu kila siku hapa nyumbani lakini pia mdundo wa reggae unanipa utulivu wa kipekee sana.

Mimi huchukulia udhaifu wangu kama fursa ya kujifunza na kukua zaidi kitaaluma. Hatua ya kwanza nachukua ni kutambua udhaifu huo kwa uaminifu. Iwe ni kupitia kujithamini au kwa kupokea maoni kutoka kwa wasimamizi na wafanyikazi wenzangu. Mara tu ninapojua sehemu inayopungua mimi hutafuta mafunzo ya ziada kama kusoma vitabu au kuchukua kozi za mtandao ili kuimarisha ujuzi wangu.

Mimi hupenda kuenda pwani kwa sababu ni sehemu inayotoa utulivu wa kipekee na amani ya moyo. Kila wakati napokuwa karibu na bahari, mimi furahia sana kusikiliza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo mwanana wa baharini. Jambo ambalo inanisaidia kupumzika kwa na kusahau changamoto zote za kazi.

Mimi hupenda kufatiria chaneli za habali na makala ya sa asili. Na mfereji inaofuata zaidi ni BBC Swahiri pamoja na National Geographic. Napenda BBC kwa sababu inanipa habali za uhakika na uchambuzi wa kina wa matikio yanayotokea ulimwenguni kote. Chambo ambalo linanisaidia kuerewa siasa na uchumi wa kitaifa. Pia mimi ni mpenzi wa mazingira hivyo National Geographic ni mfereji muhimu sana kwangu kwa sababu ya makara zao nzuri kuhusu wanyama poli na sayansi.

Kila usiku kabla ya kulala, mimi huwa na utaratibu maalumu wa kunitayarisha kwa ajili ya mapumziko ya kesho yake. Mara nyingi mimi huanza kwa kuweka simu yangu mbali ili kuepuka mwanga mkali unaweza kunizuia kulala haraka. Baada ya hapo mimi hupenda kusoma kitabu kwa hakika kwa dakika kama kumi na tano hivi. Kwani kusoma kunanisaidia kutuliza akili yangu na kupumzika msongo wa mawazo wa siku nzima.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi kuliko vyote ni ugali wa kwa mboga za majani na samaki wa kukaanga. Huu ndio mlo ambao nimekua nikila tangu utotoni na kila mara ninapoula. Unanikumbusha nyumbani na malezi mazuri ya bibi yangu kijijini. Napenda jinsi ugali unavyoweza kuliwa na mchuzi wa aina yoyote. Lakini mchanganyiko wa samaki na mboga kama sukumawiki na mchicha huleta ladha ya kipekee sana.

Mara nyingi asubui, mimi hupenda kuanza siku yangu kwa mlo mwepesi lakini mwenye kuleta nguvu mwilini. Kawahida mimi hupika chai ya maziwa yenye viungu kama tangawizi au iliki. Na kulia pamoja na mkate wa kupaka siagi au mandazi ya moto. Huu ni utaratibu ambao ni mezoea tangu utotoni na unanifanya nijihisi niko tayari kuanza kazi zangu za siku kwa changa ngamuko.

Ningepata nafasi ya kusafiri kwenda nchi yoyote duniani, nchi ambayo ningependa kutembelea zaidi ni uturuki. Kwa sababu ku kubwa inafanya ni tamani kuenda uko ni istoria yake tajiri sana na mchanganyiko wa kipekee wa tamaduni za mashabiki wa na magharibi. Asa katika mji wa Istanbul, nimesikia mambo mengi mazuri kuhusu majengo yao ya kiistoria kama msikiti na masoko makubwa ya kale ambayo yanaonekana kuwa ni msisimuko wa kipekee.

Bada ya siku ndefu na yenye mambo mengi ya kikazi, mimi hupenda sana kupata muda wa utulivu ili kuirudisha akili yangu katika hali ya kawaida. Maranyingi nikifika nyumbani, mimi huanza kwa kuoga maji ya moto kwa sababu ya nanisaidea kuregeza misuri na kutoa uchovu wa mwili mzima. Baada ya hapo mimi hupenda kukaa mahali penye utulivu na kusikiliza muziki mwanana wa hara ya au nyimbo zenye ujumbe wa amani.

Katika safari zangu, maali pazuli zaidi ambapo nimewai kutembelea ni viziwa vya sansibari. Nakumbuka nilipofika huko nilivutiwa sana na fukwe zao zenye mchanga mwupe na maji ya bahali ya langi ya blu yaliyo safi sana. Ni sehemu ambayo inatoa utulivu wa hajabu na inafanya mtu ajihisi yuko katika urimwengu mwingine kabisa wa amani na huzuli wa asiri.

Kusema kweli, mimi napendelea zaidi kuwa mahali pa kimya kuliko mahali penye kelele nyingi. Utulivu unanipa nafasi nzuri ya kufikiria kwa kina kutafakari mambo yangu ya siku na hata kuwa na ubunifu zaidi katika kazi zangu. Ninapokua mahali pa kimya kama vile nyumbani kwangu jioni au kwenye maktaba najihisi nina amani ya moyo na ninaweza pumzika vizuri bila usumbufu wowote wa nje.

Rikizo yangu ya ndoto ingekuwa ni safari ya kwenda nchini uswizi hili kujionea mlima wa alifas na mandhari nzuri ya asiri. Napenda sana mmaeneo ya mlima yenye hewa safi na baridi. Ambapo naeza kupumzika mbali na kelele za mjini. Kitu ambacho nigependa kufanya zaidi huko ni kupanda mlima na kutembelea vijiji vidogo kwa vyakale ambavyo vinaonekana kuwa na utulivu waki pekee.

Harufu ninayo penda zaidi kuliko zote ni harufu ya udongo mbichi mara tu baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Harufu hii hunifanya nijihisi mwenye amani sana na inanikumbusha nyakati za utotoni tukiwa kijijini. Ambapo mvua ilkua ikinyesha ya neema na baraka kwa ajili ya kilimo. Kila mara ninapoisikia harufu najihisi nimeuganishwa na asili kwa namna ya kipekee sana.

Inapokuja suala la kushughulikia muda wa mwisho wa kazi mbinu yangu kuu ni kupanga vipaumbele na kuanza kazi mapema iwezekanavyo. Mimi huanza kwa kuigawa kazi kubwa katika vipande vidogo vidogo vinaweza kutekelezwa kwa urahisi zaidi. Na kisha kueka malengo ya kila siku. Hii inanisaidia kuepuka shinikizo la dakika za mwisho na kuhakikisha kuwa ubora wa kazi yangu haushuki kwa sababu ya haraka.

Mimi utumia simu yangu kwa mambo mengi sana kila siku, lakini kitu ninachofanyia zaidi ni mawasiriano na kujifunza vitu vipi. Mara nyingi mimi utumia programu kwa WhatsApp ili kwasiriana na familia yangu na marafiki, pamoja na kuratibu mipango ya kazi. Simu imekua kama ofisi yangu, ndogo inayotembea kwa sababu inaniruhusu kusoma barua pepe au. Kuhariri nyaraka muhimu hata nikiwa safarini.

Wakati wafuraa mimi upenda sana kusherekea kwa kujichumuisha na watu wanaupenda kama vile familia yangu na marafiki zangu wakalibu. Mara nyingi sisi ukutana na kupika chakura kizuri cha pamoja uku tukicheka na kusimulia adhizi mbali mbali za maisha. Kwangu mimi furaa ya kweli inapatikana pale tunaposhiriki vicheko na kuimalisha vifungo vietu vya upenda.